Ushauri ambao ni wamuhimu zaidi na ambao ningependelea kumpa mtu anayeanza kazi ni eti kwamba. Anafaa akuwe mnyenyekevu, ajifunze kwa bidii, akuwe na mtazamo chanya, aombe musaada, ajenge mausiano mazuri na wenzake, ajitolee na awetayari kukabiliana na changamoto kwa ujasiri. Huku akilenga kukuza dhamani yake na pia kustawisha shirika letu.